Nini kinacho kufanya ufurahi sana? Yafuatayo ni mambo ambayo yananifanya nifurahi sana. Jambo la kwanza, kinachonifanya nifurahi sana ni mambo mengi madogo na makubwa katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, mimi nafurahi sana ninapokuwa na afya njema kwa sababu afya ni msingi wa kila kitu. Ukiwa mzima na una nguvu, unaweza kufanya kazi, kusoma, kusaidia wengine na kutimiza malengo yako. Pili, kinachonipa furaha kubwa ni familia na watu ninao wapenda. Kuwa karibu na wazazi, ndugu, marafiki, au watu wanaonijali hunifanya nijisikie salama na mwenye amani. Furaha ya kweli mara nyingi hutokana na mahusiano mazuri na upendo wa watu wanao tuzunguka. Tatu, mimi hufurahi sana ninapo fanikiwa kutimiza jambo fulani katika maisha yangu. Inaweza kuwa ni kufanikisha kazi, kujifunza kitu kipya, au kufikia malengo ambayo nimeyaweka na nimekua nikiyatafuta kwa muda mrefu. Mafanikio madogo kama haya hunipa motisha ya kuendelea na kunifanya nijiamini zaidi. Pia, kinachonifanya nifurahi ni kusaidia wengine ninapomsaidia mtu mwenye shida au ninapotoa mchango kwa jamii huwa najisikia vizuri sana. Furaha ya kutoa mara nyingi huwa kubwa kuliko furaha ya kupokea kwa sababu inajenga moyo wa huruma na mshikamano. Vile vile, mimi hufurahi sana muda wa kupumzika na kufanya vitu ninavyo vipenda. Kama kusikiliza mziki, kuangalia filama, kusoma, au hata kutembea na kufurahia mazingira yetu ya asili. Mambo haya hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie mwenye furaha sana. Kwa ujumla, furaha kwangu ni mchanganyiko wa afya. Familia, mafanikio, kusaidia wengine na kushukuru kwa kila hatua ya maisha yangu Nina amini, furaha haiji tu kwenye vitu vikuu Bali pia kwenye vitu vidogo, vya kila siku, vinavyo tufanya, tutabasamu.

Je, ni somo gani ulilolipenda shuleni? Somo nililolipenda sana shuleni ni hisabati. Nilipenda somo hili kwa sababu lilikuwa linanifanya nifikirie kwa kina na kutumia akili kutatua matatizo mbali mbali. Hisabati, sio somo la kukariri. Bali ni somo linalohitaji kuelewa na kufikiri kwa utaratibu. Kila mara nilipokuwa darasani, nilifurahia kufanya mazoezi ya maswali, kwa sababu kila swali lilikuwa kama changamoto upya. Nilikuwa najisikia vizuri sana nilipofanikiwa kupata jibu sahihi, baada ya kufikiria na kujaribu njia tofauti. Hilo lilinipa motisha ya kuendelea kujifunza zaidi. Sababu nyingine iliyofanya nipende hisabati ni kwa sababu inatumika sana katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, tunatumia hisabati tunapohesabu pesa, tunaponunua vitu dukani, tunapopanga budget, au hata tunapopima muda na umbali. Kwa hiyo, niliona kuwa somo hili lina umuhimu mkubwa hata nje ya shule. Pia, nilikuwa na walimu wazuri waliokuwa wanatufundisha kwa njia rahisi na yenye kueleweka. Walikuwa wanatupa mifano ya maisha halisi na kutusaidia kuelewa hatua kwa hatua. Hilo linifanya niwe na hamasa kubwa ya kusoma na kuuliza maswali pale nilipokuwa sielewi. Zaidi ya hapo, hisabati ilinisaidia kujenga nidhamu ya kujifunza, uvumilivu na uwezo wakutokukata tamaa. Kwa sababu, wakati mwingine, maswali yanaweza kuwa magumu, lakini nilijifunza kuwa ukijitahidi na kuendelea kufanya mazoezi, unaweza kufanikiwa. Kwa ujumla, somo nilolipenda shuleni. Ni hisabati. Kwa sababu, lilikuwa la kufurahisha lenye changamoto na lina faida kubwa katika maisha ya kila siku. Somo hili lilinisaidia kufikiri vizuri na kunipa msingi mzuri wa masomo mengine pia ambayo nilikuwa ninayasoma katika shule yangu.

Je, ni nini kinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri? Mazingira mazuri ya kazi ni jambo muhimu sana kwa sababu yanaathiri moja kwa moja utendaji wa wafanyakazi, motisha na mafanikio ya taasisi au kampuni kwa ujumla. Kuna mambo mengi yanayofanya mazingira ya kazi yawe mazuri na ya kuvutia. Kwanza kabisa, mazingira mazuri ya kazi yanahitaji kuwepo kwa uhusiano mzuri kati ya wafanyakazi na viongozi. Mahali ambapo kuna heshima, ushirikiano na mawasiliano mazuri, wafanyakazi huwa wanajisikia huru na salama kufanya kazi zao. Viongozi wanaosikiliza wafanya kazi wao na kuwapa msaada huongeza ari na ufanisi kazini. Pili, mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna usalama na utulivu. Wafanyakazi wanahitaji kufanya kazi sehemu ambayo haina hatari. Ina vifaa vya usalama na ina utaratibu mzuri wa kazi. Kama mahali pa kazi pana usalama wa kimwili na kisaikolojia, wafanyakazi wanaweza kufanya kazi bila hofu au msongo wa mawazo. Tatu, mazingira mazuri ya kazi yanahitaji kuwepo kwa vifaa na rasilimali za kutosha kwa mfano, ofisi yenye kompyuta, internet, vifaa vya kazi na sehemu nzuri ya kukaa kuwasaidia wafanyakazi kufanya kazi kwa ufanisi. Kukosa vifaa kunasababisha kuchelewa kwa kazi na kupunguza morali. Nne, usafi na mpangilio wa sehemu ya kazi ni muhimu sana. Mahali safi penye hewa ya kutosha. Mwanga mzuri na mpangilio mzuri huleta faraja na kuongeza umakini kazini. Sehemu chafu au yenye kelele nyingi inaweza kuleta usumbufu na kupunguza uzalishaji. Pia, mazingira mazuri ya kazi yanajengwa kwa kuwepo kwa motisha na kuthamini wafanyakazi. Wafanyakazi wanapopewa pongezi kwa kazi nzuri, mishahara, stahiki au fursa za maendeleo kama mafunzo na kupandishwa vyeo, huongeza bidii na kujituma zaidi. Zaidi ya hapo, mazingira mazuri ya kazi yanahitaji kuwepo kwa usawa na haki. Wafanyakazi wanapohisi, wanatendewa sawa bila ubaguzi, wanakuwa na amani na moyo wa kufanya kazi kwa pamoja. Kwa ujumla, mazingira mazuri ya kazi yanatokana na heshima, usalama, ushirikiano, vifaa vya kutosha, usafi, motisha na haki. Mazingira haya huongeza furaha kazini na huchangia mafanikio ya mfanyakazi na taasisi kwa ujumla.

Je, unapenda kujaribu teknolojia mpya? Jibu ni ndio. Napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia mpya imekua sehemu muhimu sana katika maisha ya kila siku. Na kujaribu vitu vipya, kuna nisaidia kujifunza, kukua, na kwenda sambamba na maendeleo ya dunia ya sasa, hata hasa mapinduzi ya nne ya viwanda. Kwanza kabisa, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanipa fursa ya kupata ujuzi mpya, inanipa fursa ya kujiingizia kipato cha kila siku, na pia inanipa fursa ya kueza kujifunza vitu mbali mbali ambavyo vinaendana na mapinduzi ya nne ya viwanda. Kila siku kuna uvumbuzi mpya kama simu za kisasa, programu mpya, mifumo ya malipo ya kidigitali, au hata vifaa vya akili bandia. Lakini pia kuna uvumbuzi wa blockchain teknoloji na sarafu pepe. Kujifunza teknolojia hizi, hunifanya niwe na uwezo zaidi wa kufanya kazi kwa ufanisi na kuwa na maarifa ya kisasa. Pili, teknolojia mpya mara nyingi huleta uraisi katika maisha. Kwa mfano, kupitia teknolojia tunaweza kufanya mawasiliano kwa haraka, kusoma masomo mtandaoni, kufanya biashara, kutuma pesa nje ya inchi, au kupata huduma mbali mbali bila kutumia mda mwingi. Lakini pia inapunguza gharama kubwa wakati wa kufanya miamala hasa pale unavyokuwa unatumia blockchain na sarafu pepe kufanya miamala husika Hivyo, kujaribu teknolojia mpya, hunisaidia kurahisisha shugli zangu za kila siku Tatu, kujaribu teknolojia mpya, hunifanya niwe mbunifu na mwenye mawazo mapya teknolojia inafungua milango ya ubunifu kama vile kutumia program za kutengeneza kazi za sanaa, kujifunza coding au kutumia mifumo ya kisasa ya biashara na kazi. Hii hunipa motisha ya kuendelea kuboresha uwezo wangu. Pia, napenda teknolojia mpya kwa sababu inasaidia sana katika maendeleo ya jamii. Teknolojia inatumika katika sekta nyingi kama elimu, afya, biashara na serikali. Kwa mfano, matumizi ya mifumo ya kidigitali yanaweza kuboresha utowaji wa huduma na kuongeza uwazi. Kwa mfano, matumizi ya mfumo ya digitali kama vile mfumo wa tausi wakukusanya mapato katika serikali za mitaa, lakini mfumo wa goti homies unautumika katika vituo vya afya, zahanati na hospitali za wilaya zimesababisha kuleta ufanisi mkubwa sana katika utendaji na ukusanyaji mapato katika taasisi za serikali. Hata hivyo, ingawa napenda kujaribu teknolojia mpya huwa pia niko makini ni nahakikisha natumia teknolojia kwa njia salama na sahihi na yenye manufaa. Kwa mfano, nalinda taarifa zangu binafsi na kuepuka matumizi mabaya ya teknolojia. Kwa ujumla, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanipa ujuzi, uraisi, ubunifu na kipato na inaniweka karibu na maendeleo ya dunia. Nina amini. Teknolojia ni chombo muhimu sana cha maendeleo na ni vizuri kujifunza na kuitumia kwa njia sahihi.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Wakati ni napo kutana na mgogoro au kutufautiana na mtu, huwa naditahidi kushugurikia hali hiyo kwa utulivu, hekima na mawasiriano mazuri. Kwa sababu, migogoro ni sehemu ya kawaida ya maisha. Iwe kazini, nyumbani au kwenye jamii. Muhimu ni jinsi tunavyo itatua bila kuharibu mahusiano. Kwanza kabisa, jambo la kwanza ninapofanya ni kutulia. Si rahisi wakati mwingine, hasa kama mgogolo unausisha hisiya kari, lakini nimejifunza kuwa hasira au majibu ya haraka yanaweza kufanya hali kuambaya zaidi. Hivyo, ninajaribu kuchukua muda kidogo kupumua na kufikiria kabla ya kusema au kuchukua hatua. Pili, ninajaribu kusikiriza upande wa pili kwa makini. Mara nyingi, migogoro utokea kwa sababu ya kuto kwelewana. Au kila mtu kuona mambo kwa mtazamo wake. Kwa hiyo, kusikiriza hunisaidia kuelewa hisia na sababu za mtu mwungine, badala ya kuhukumu haraka. Nikiweza kuelewa anachopitia, inakua raisi kupata suruhisho. Tatu, ninatumia mawasiriano ya heshima, badala ya kulahumu, au kutumia maneno makari. Ninajaribu kueleza hisia zangu kwa njia ya utulivu. Kama kusema, nilijisikia vibaya pale uliposema hivi Badala ya kusema, wewe hua unakosea kila wakati Hii usaidia mazungumuzo kubaki katika hali ya kujienga Nne, ninatafuta suruhisho badala ya kushindana nani yuko sahihi Lengo langu si kushinda mabishano, bali kutatua tatizo na kuendelea na mahusiano mazuri. Hivyo, ninapendekeza njia ya kati au makubaliano ambayo, ya naweza kumrithisha kila mtu. Pia, ninajua kuwa wakati muingine, ni muhimu kuomba msamaha au kukubali makosa yangu, kama nimekosea kuomba msamaa si udhaifu, bali ni ishara ya ukomavu na kujari mahusiano. Katika baadhi ya migogoro mikubwa, hasa kazini au kwenye familia, ninakubali kuwa msaada wa mtu watatu unaweza kusaidia. Mfano, kiongozi, mshauri au mtu mwenye busara anaweza kusaidia kusuruhisha mgogoro kwa haki na uturivu. Mwisho kabisa, bada ya mgogoro kutatuliwa, ninajaribu kujifunza kutokana na tukio, hiro ambalo tumekua tukisuruhisha mgogoro usika. Migogolo inaweza kuwa nafasi ya kukuza uelewa, kuboresha mawasiriano na kuimarisha mausiano ikiwa itashugurikiwa vizuri. Kwa ujumla, wakati mgogoro na mtu, ninajitahidi kuwa mtulivu, kusikiriza, kuwasiriana, kwa heshma na kutafuta suruisho la amani. Ninaamini kuwa migogolo haie pukiki, lakini namna tunavyo itatua ndiyo huonyesha ukomavu na huongozi katika maisha.

Niambie kuhusu mnyama wako wakufugwa au unaetaka kumfuga. Jibu la mnyama ninaetaka kumfuga au ninaipenda kumfuga anaitwa mbwa mbwa ni mnyama wakufugwa anaejulikana sana duniani kote kwa sababu ni rafiki mkubwa wa binadamu na anatabia ya uaminifu. Kwanza kabisa, mbwa ni mnyama wa aina ya mamalia ah ambae ufugwa wa majumbani kwa ajiri ya ulinzi, urafiki na wakati mwingine kusaidia katika shuguri mbali mbali kama kuchunga mifugo au kusaidia watu wenye ulemavu. Mh Mbwa wanapatikana katika aina nyingi tofauti, wapo wakubwa na wadogu na kila aina inasifazake. Kwa upande wa muonekano, mbwa ana mwiri wenye manyoya, miguu minne mkia na masikio ambayo yanaweza kuwa marefu au mafupi kutegemea aina yake. Pia mbwa ana macho yanayo onyesha hisia na mara nyingi uonekana mchanga mfu. Rr Rangi za mbwa hutofautiana. Ugh wengi ni weusi, weupe, kahawia, au mchanganyiko wa rangi mbali mbali. Tabia ya mbwa ni ya kipekee sana. Mbwa ni mnyama mwenye upendo na uwaminifu kwa mmiriki wake. Mara nyingi huwa mlinzi mzuli wa nyumba na huweza kugundua hatari mapema. Pia mbwa ni mnyama anaependa kucheza na kuonyesha furaha. Wakati mwingine, anaweza kuwa mkari kwa watu asio wafahamu, lakini kwa familia yake huwa mpole na rafiki. Mb Mbwa pia anauwezo wakujifunza haraka, anaweza kufundishwa amri mbali mbali, kama kukaa, kusimama, kuleta kitu, au hata kusaidia katika kazi maalum. Mh Hii inaonyesha kuwa ni mnyama mwenye akili na anaye penda kushirikiana na binadamu. Kitu cha kuchekesha kuhusu mbwa ni jinsi anavyoweza kuonyesha hisia zake wazi wazi. Hh Kwa mfano, mbwa akifurai uchezesha mkia wake haraka sana na wakati mwingine huruka ruka. Pia huwa natabia ya kukimbia kwa furaha anapo muona mmiliki wake baada ya muda. Wakati mwingine, mbwa anaweza kutoa sauti au kufanya vitendo vya kuchekesha kama kujaribu kuzungumza au kuomba chakula kwa macho ya huruma. Mm hh sababu kubwa inayofanya nipende kumfuga mbwa ni kwa sababu ni mnyama anaetoa saana huruma yani urafiki wakweli kwa mmiliki na watu ambao anazungukwa nao.hh Mbwa anaweza kupunguza upweke na kumfanya mtu ajisikie salama pia ni mnyama anae faa kwa ulinzi wa nyumbani. Mm hh Kwa ujumla, ningependa sana kumfuga mbwa kwa sababu ni mnyama mwenye uaminifu, upendo, akili na anayefanya maisha ya nyumbani yawe na furaha zaidi.

Niambie kuhusu jinsi unavyosherehekea siku yako ya kuzaliwa jinsi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa, mara nyingi huwa ni kwa njia ya utulivu na furaha. Mimi hupenda siku hiyo iwe maarufu lakini si lazima iwe sherehe kuubwa sana. Kitu muhimu kwangu ni kuwa na watu ninaowapenda karibu nami. Mara nyingi ninapenda kusherehekea pamoje na familia au marafiki wa karibu. Tunakaa pamoja, tunazungumza, tunacheka na kufurahi, muda wote. Wakati mwingine, tunaweza kwenda kula nje kwenye mgahawa mzuri au kufanya mkusanyiko mdogo nyumbani. Nakumbuka kuna siku moja ya kuzariwa niliyoipenda sana kwa sababu ilikuwa rahisi lakini yenye furaha kubwa. Turikaa na watu wakaribu, tukara chakula kizuri na tukashukuru kwa maisha. Irikuwa siku ya amani na upendo na ilinifanya nijisikie kudhaminiwa sana. Kwa upande wa chakula, siku yangu ya kuzaliwa huwa napenda kula vitu ninavyovipenda kama wali na nyama choma, au chipsi na kuku, au pia nyama yanguruwe, pia huwa lazima kuwe na keki hata kama ni ndogo kwa sababu keki inanipa hisia ya sherehe kamili. Kuhusu zawadi sihitaji vitu ya gharama kuubwa sana. Zawadi ninazozipenda ni zire zenye maana kama kitabu, kitu cha kunikumbusha siku hiyo, au hata ujumbe mzuri wa heri ya siku ya kuzaliwa. Mara nyingi, zawadi bora ni upendo na maneno mazuri kutoka kwa watu wanaonijali Kwa hiyo, kwa ujumla, ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa furaha, utulivu na kushukuru mungu kwa kuongeza mwaka mwingine kwa maisha yangu. Pamoja na watu ninaowapenda.

Je, umewahi kushiriki mashindano? Jibu ni ndio. Nimewahi kushiriki mashindano ya mdahalo ambao ulijumuisha shule mbalimbali katika wilaya yangu. Mdahalo huo ulikuwa na ushindani mkubwa sana. Ukilinganisha kwamba, watu ambao walichaguliwa kushindana kwenye mdahalo mchakato wake wa kuwapata ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa sababu mchakato huo ulianza katika ngazi ya madarasa, ukaja ngazi ya shule na hatimaye ngazi ya kata na baadae ngazi ya wilaya ambapo kata zote katika wilaya husika walihusika wale ambao wameshinda katika ngazi ya madarasa, katika ngazi ya shule na hata katika ngazi ya kata. Kwa hiyo kulikuwa na ushindani mkubwa sana katika mdahalo huo na hatimaye nilifanikiwa kuwa mshindi wa tatu kati ya washindi ambao walipatikana katika wilaya yangu.

Mahali gani pakihistoria ungependa kutembelea? Mahali pakihistoria ningependa sana kutembelea ni Zanzibar. Hasa mji mkongwe unaojulikana kama Stone Town. Zanzibar inahistoria kubwa sana kwa sababu ilikuwa kituo muhimu cha biyashara na utamaduni kwa miaka mingi. Na inamchanganyiko watamaduni za kia Afrika, kia Arabu, kihindi na hata ulaya. Ningependa kutembelea sehemu kama House of Wonders, soko la zamani na maeneo ambayo yalikuwa yanatumika zamani wakati wa biashara ya utumwa. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu historia ya watumwa na jinsi ilivuathiri jamii za Afrika mashariki. Kutembelea maeneo hayo kuna nipa nafasi ya kuelewa vizuri zaidi historia ya watu wetu na maendeleo ya taifa sababu nyingine inayofanya nipende kutembelea Zanzibar ni kwamba mazingira yake ni mazuri sana mbali na historia kuna bahari nzuri majengo ya kale na mitaa midogo yenye maanthali ya kuvutia Ningependa kutembelea kwenye mita hiyo na kuona jinsi maisha yalivyo kuwa zamani.

Je, unapenda kunywa maziwa? Jibu ni ndiyo, napenda kunywa maziwa. Maziwa ni kinywaji muhimu sana kwa sababu yanavirutubisho vingi vinavyosaidia mwili kuwa na afya. Kwa mfano, maziwa yana calcium ambayo ni nzuri kwa mifupa na meno. Na pia, yana protini inayosaidia kujenga mwili. Mimi hupenda kunywa maziwa hasa wakati wa asubuhi kwa sababu hunipa nguvu ya kuanza siku vizuri sana. Wakati mwingine, huwa nayachanganya na chai au kahawa. Na hiyo hunifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kufanya kazi au masomo yangu ya kila siku. Pia napenda maziwa kwa sababu yanaratha nzuri na ni rahisi kuyapata. Kuna aina mbali mbali za maziwa kama maziwa fresh, mtindi au hata maziwa yaliyongezwa radha kama vanila au chokoleti. Ingawa mimi napendelea zaidi maziwa freshi au mtindi kwa sababu ni yenye afya zaidi.

Kumbu kumbu gani nzuri unako toka utotoni? Zipo kumbukumbu nyingi sana nilizo nazo kutoka utotoni. Moja wapo ni pale ambapo baba alikuwa ananunua mchele na maharage kabla ya krismasi au mwaka mpya na huo mchele na maharage vinakuja kupikwa paka siku ya krismasi au mwaka mpya zifike. Lakini pia kumbukumbu nzuri nilio nayo utotoni ni pale ambapo nguo zilikuwa zinanunuliwa mapema kabisa za siku kuu na hazitakiwi kuvaliwa kabisa hadi pale ambapo siku kuu either ya Christmas au mwaka mpya au pasaka inavofika ndivyo mtakavyoweza kuruhusiwa kuvaa zile nguo mpya.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio langu muhimu katika maisha yangu ni pale ambapo niliweza kuajiriwa kwenye kazi ya ndoto yangu. Pale nilipopata barua ya kuambiwa kwamba umeajiriwa kama mkaguzi wa ndani wa hesabu. Hiyo ndiyo ilikuwa ni tukio kubwa sana na muhimu katika maisha yangu kwa sababu hiyo ndiyo iliyokuwa kazi ya ndoto yangu. Hivyo, pindi nilivyopokea barua ya kwamba umeajiriwa katika kitengo cha ukaguzi wa ndani. Kama mkaguzi wa hesabu za ndani, ilikuwa ni siku muhimu sana katika maisha yangu.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba mafanikio ni kufanya kile unachokipenda na ku na kupenda kile unachokifanya. Ukifanya hivyo, utafanikiwa zaidi. Hata kama uko kwenye shule unasoma, lakini ukisomea kile kitu unachokipenda, inakuwa ni rahisi sana kufanikiwa kuliko kusomea kitu kingine kwa kufuata mkumbo. Kwa hiyo, kwa kusema hivyo, ni kwamba ili mtu aweze kufanikiwa, anatakiwa kufanya kitu anachokipenda, anatakiwa kusoma au kusomea kitu wanachokipenda, ndivyo atakavyoweza kuyaona mafanikio.